Nimejenga zoea na kujifunza na kujitadhmini kila siku. Kila siku nachukua muda mfupi kufikiria nilichofanya vizuri. Nilipokosea na kitu gani naweza kuboresha kesho. Hii imenisaidia kuwa mtulivu kufanya maamuzi bora na kukua hatua kwa hatua bila presha.

Na sherekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mtu kwanza. Na zikia shukurani ya wazi. Maneno ya pongezi. Kutaja juhudi za kila mmoja. Na kuonyesha kuwa mafanikio ni ya pamoja. Pia hupenda kukaa na timu. Iwe nikikao kifupi, jatatni au wakati wa kushirikiana kwa uraisi. Ili, tufuraie tulichofanikisha na kuweka malengwa mapya. Hii, uimarisha mshikamano na moticha ya kufanya kazi. Zaidi.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu au nne kwa wiki. Kwa kiwango, cha wastani. Huwa, nachanganya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, kunyoosha mwili na mazoezi ya nguvu kidogo ili kubaki kwenye afya bila kujichosha. Lengo ni mwili kuwa imara na akili iwe tulivu, si kujilazimisha kupita kiasi.

Kila siku hutumia usafiri wa kawaida unaopatikana kiraisi, mara nyingi kutembea kwa umbali mfupi au kutumia usafiri wa umma pale inapohitajika. Njia hii usaidia kuwa na ratiba rahisi kwa kuwa muda na pia kubaki na mwendo wa mwili kiasi. Mara nyingine huwa natumia baiskeli au pikipiki na pia wakati mwingine natumia gari.

Kwa kawaida, nahisi ni changamoto kidogo, lakini nimejifunza kuichukulia kama muda kupumzisha akili, badala ya kukasirika, hutumia muda huo kutafakari kupanga mambo kichwani, au huangalia mazingira, hilo unisaidia kubaki mtulivu na mwenye subra, ata pale mambo yanapochelewa.

Dio, napenda maua, uleta udulifu na uleta washiria wa maisha, uleta pia mwanga na kung'ara. Maua uonyesha kwamba, bado kuna maisha. Yanapong'aa maua uleta umaridadi na uleta sura mpia na mwonakano mzuri.

Napendelea mbwa kidogo zaidi kwa sababu ni waminifu, wanapenda kushirikiana na uleta isia ya ulinzi na urafiki wakaribu. Hata ifyo, paka nao wanamvuto wawo ni watulifu, huru na wanaelewa nafasi ya mtu. Kwa kifupi, wote wana uzuri wawo kulingana tabia na anayawalea.

Mimi huwa natumia wifi na pia huwa natumia data ya simu. Wakati nipo nyumbani ambapo wifi iko huwa natumia wifi kwa kufanya mambo yangu ya mtandaoni. Kuangalia video kwa youtube na mitandao ingine ya kijamii. Wakati niko siko nyumbani huwa natumia data yangu ya simu kupitia mambo ya mtandao na kuona vitu za mtandao.